Katika kazi yangu, ninapenda kufikia kiwango ambacho najisikia nimekomaa kitaaluma na ninaweza kutoa mchango wenye athari halisi. Nalenga kuwa mtu anayeaminika katika taaluma yangu, mtu ambaye ana ujuzi wa kutosha, anajifunza kwa kuendelea na anayechukua majukumu makubwa kwa ujasiri.

Sijapenda sana mchezo ya ubao kiukweli. Sio kwamba ni mibaya, ni kwamba mara nyingi nahisi inaitaji uvumilivu na muda mwingi kuliko ninavyopenda kutumia kwenye mchezo. Mimi upendelea shughuli inazohusisha haraka au ubunifu unabadilika kwa kasi. Lakini nikikutana na rafiki ambao wanaipenda na tuko kwenye hali ya utulivu naweza kujiunga tu kwa ajili ya kujumuika na kupunguza mawazo.

Ndio, napenda mziki wa jadi kwa sababu una utulivu flani ambao mziki wa kisasa mara nyingi hauna. Unabeba historia tamaduni na hisia ambazo zinakukumbusha mzizi na maisha ya zamani. Vyombo vya asali kama zeze nyatiti, ngoma au filimbi vinasauti ya kipekee na yenye kupa hisia ya ukaribu na utamaduni.